Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu au kutembea mjini hili kuangalia mambo yanavyo endelea. Pia ninapenda kujifunza mambo mapya kwa kupitia mitandao ya kijamii ili kuweza kuona mambo ambayo yanatukia. Na pia naweza kuona mambo kujifunza mambo mapya kupitia kutazama runinga.

Ninashugulikia makosa kazini kwa kuangalia makosa ambayo yametokea Nahusisha watu wote ambao wanahusika na pia ninaweza ku tuongee sote ili tuweze kutafuta jibu mwafaka na kama ni mimi ambaye nimefanya makosa najaribu kutafuta njia ambayo ni mwafaka ili niweze kurekebisha makosa yote.

Ninaipenda sana timu ya mpira wa miguu ambayo hiko pale marekani kwa jina la manchester united timu ambayo niliweza kuipenda tangu hapo kitambo wakati nilipokuwa mtoto nilipenda sana kuona wakicheza na nilipenda sana kuona wakishinda vikombe kwa kuwa ni timu ambayo imeshinda vikombe vingi sana na ni timu ambayo ni maarufu sana hapa duniani ni.

Ndiyo, ninapenda kujaribu vyakula vipya. Sana sana vyakula ambavyo vinahusisha jamii mbalimbali hapa Kenya. Na ili niweze kujua utamaduni wa watu, mbalimbali na pia niweze kujua. Chakula na ambacho kinatokana na jinsia mbalimbali ili kuweza kujua utamu wake na umuhimu ambao chakula hicho kinacho kuwa nayo mwilini.

Ninaweza kupokea maoni kutoka kwa wengine, kwa kuwa mimi ninaweza kuyasikiza maoni yote ambayo yanatokana na watu wengine, ninaweza kuyangalia na kuyaona yale ambayo yanaweza kunisaidia na yale ambayo yanaweza kunibadilisha kwa njia nzuri, ninayachukulia maoni yote na kuyaweka mikakati ili niweze kujisaidia kuwa mtu bora na pia niwe mtu ambaye anafaidi wengine.

Mandhari mazuri ambayo nimewahi kuona ni mandhari yambayo ya nautulivu mkubwa mahala na ambapo pamenyamaza na mahala na ambapo na weza kutumia bila ya kujali au kusumbuana na watu wengine. Ni mahala na ambapo nilifurahi sana na niliona amani sana kukaa.

Kumbukumbu nzuri ninalo kuwa nayo. Wakati wa utotoni ni wakati ambapo tulikuwa tumeshirikiana na watoto wenzangu na walimu ambao tulikuwa nao tunaenda nao chuo cha chekechea. Tuliweza kuenda katika kituo kimoja cha redio na tukaweza kuwa na wasikilizaji na wale ambao wanaongoza kituo hicho tukaweza kusimulia shairi na kuimba nyimbo. Kisha tukaenda kwenye uwanja wa uhuru park na tukaweza kucheza michezo mingi Nilifurahi kwa kuwa ilikuwa wakati wangu wa kwanza kuenda kwenye kituo cha redio na pia kuenda kwenye uwanja wa uhuru park.

Ninapenda kutembea huku mjini au pia kwenye jamii ilikuweza kuona watu wengi pia ninapenda kutembea kwenye buga au msituni ilikuweza kuona miti na wanyama pori Ninapenda kutembea kwenye maeneo mbalimbali na kuona watu tofauti tofauti jinsi na ambavyo wanaishi kwenye hii dunia.

Mambo na ambayo ya nafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wakati na ambapo upo na mazingira yaliyo tulia, mazingira na ambayo ni safi, mazingira na ambayo yamenyamaza, na mazingira na ambayo hayana tashwishwi au kupigana kwa wingi, na mazingira na ambayo watu wote wanelewana kwa amani.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa kwa kuwa nina rafiki na ambaye ni shupavu sana na ni hodari katika kupiga gitaa. Tulikuwa tumetulia mahali na alikuwa akicheza kwa uzuri sana. Wakati halipo maliza nilimuambia ningependa kujaribu na alinisaidia kuweza kujifunza kidogo.

Nyama ni nayo ipenda zaidi ni nyama ya ng'ombe kwa kua ina utamu mwingi sana na ni nyama na ambayo ina manufaa makubwa kwenye mwili. Pia ni napenda kuikula nyama ya samaki kwa kua ni nyama na ambayo inasaidia mwili na inasaidia kukuza watoto na pia inasaidia kwenye akili.

Ili kuanza mradi mpya wa kazi, ninahakikisha kuwa nimetafuta data yoyote ambayo ninahitaji ili kuwaza kianzisha kazi mpya, na ninaweka mikakati yote ambayo inahitajika kuanza mradi, pia ninaweza kufanya uchambuzi na pia kuweza kuchunguza mambo yote ambayo ninaweza kutumia kwenye muradi huwo na jinsi na mbavyo ninaweza kurekebisha makosa ya niyoweza tokea.

Ili kuwatia moyo wenzangu, ninaweza kuwahakikishia kuwa jambo na ambalo wanataka kulifanya linawezekana na wanapomwomba mungu na kumueleza mambo yote ambayo wanataka kufanya. Ni mambo na ambayo yanaweza kutendeka iwapo mtu ana imani na anaweza kufanya kazi yake kwa bidii.

Ili kutazama video mtandaoni ninaweza kutumia mtandao wakijamii wa Instagram au pia ninaweza kutumia mtandao ambao unaitwa YouTube ili kuweza kuona video mbali mbali pia ninaweza kutumia mtandao wakijamii ambao unaitwa TikTok ambao ni mtandao watu uweza kuweka video mbali mbali za kuimba za kudensi au pia za kuelimisha.

Ndio, wakati wa asubuhi ninapenda kusikiliza redio na wakati na ambapo ninakuwa nikienda kazini. Ninaweza kusikiliza redio kwa kuwa kuna maelimisho mengi asubuhi na pia unaweza kusikiza kwenye redio ili kujua mahala na ambapo kuna msongamano wa magari ili kuepuka njia hiyo na kuitumia njia ingine ili kufika kazini au kuenda mahala na ambapo ninaenda.

Harufu ni nayo ipenda ni harufu mzuri na ambayo inavutia. Ninaipenda harufu ya usafi wakati mtu anapo kuwa bafuni unakuwa na sabuni ambayo inanukia vizuri. Ninaipenda sana harufu na ambayo inatokana na kuchomwa kwa nyama ni harufu na ambayo inavutia na ni harufu na ambayo inaweza kunifanya niwe natamaa kubwa sana ya kula nyama.

Sanaa na ambayo nigeipenda sana ni sanaa ya kuweza kupiga densi na pia kuweza kuimba. Ni sanaa na ambayo ninaona inaburudisha kwa hali ya juu sana na ni sanaa na ambayo inawafurahisha watu wengi na ni sanaa na ambayo watu wengi wanaipenda kuifanya kwa kuwa inawaleta pamoja.

Ndiyo, nimewahi kulima, wakati nilikua mtoto, wazazi wangu walikua na shamba ambayo tulikuo, tumepanda mimeya mbalimbali kama vile mahindi, na pia tulikuo tumepanda maharagwe, Tumekuwa tu naweza kulima wakati ambapo hawatuyuko shuleni. Wakati ni liweza kununua shamba langu na nikawweza kujenga, Pia ni liweza kuwa mkulima na ni mepalilia na kupanda mimeya kadhaa kama waru, Pia nimeweza kupanda mahindi na maharagwe.

Ndiyo, mimi ni mtu ambaye ninapenda kucheza ngoma. Ninaona kuwa wakati ninapocheza ngoma ninahisi kuwa mwili wangu uko na nguvu zaidi na ni. Wakati na ambapo ninaweza kufurahia sana, ninapenda kucheza ngoma. Kwa kuwa inatuleta pamoja na unaweza kuji vinjari kwa hali ya juu sana wakati unacheza ngoma.

Mazoezi yangu ya kila siku ninaweza kupiga mazoezi wakati wa asubui, ninaamka mapema sana na ninaweza kukimbia kilomita mbili au tatu, kisha ninarudi nyumbani, ninaweza kuinua mawe ambayo yana uzito wa uzito wa kilo ishirini, ninayainua kisha ninaweza kupiga pushups kadhaa alafu ninamaliza.

Ninakipenda sana chakula kitamu. Kwa kuwa chakula kitamu unaweza kula kingi sana na uweze kushiba. Na ni chakula na ambacho utaweza kukikula. Nikiwa ni nimefurahi. Ni chakula na ambacho ninapenda kukila sana. Ili niweze kushiba vizuri na niweze kujivinjari. Ninapokua nikikula chakula hicho.

Ninapenda sana kuongea na marafiki zangu kuongea kuhusu siasa, kuongea kuhusu mpira, kuongea kuhusu kazi na pia kuongea kuhusu magari Ninapenda kuongea na rafiki zangu ili tuweze kusaidiana kimaisha Pia ninapenda kutizama mpira wa miguu na rafiki zangu Ninapenda sana kutembea na rafiki zangu na pia kuweza kuenda mabugani au kutembea mahali kwingi.

Ningependa sana kurudi ujana kwa kuwa wanasema ujana ni moshi na ujana ni mahala na ambapo watu wengi wanaweza kujivinjari bila ya kujali majukumu yoyote. Ningependa kurudi ujana ili niweze kuishi maisha ambayo hana majukumu mengi na niweze kujivinjari na kula maisha vizuri.

Ninapenda kuliendesha baisikeli kwa kuwa wakati ninapokuwa naendesha baisikeli ninajihisi kuwa Ninapiga mazoezi ambayo yanasaidia miguu yangu na pia yanasaidia roho yangu Ninapenda kuendesha baisikeli ili niweze kuona hali na ambavyo mji umetulia na kuweza kuwaona watu wengi.

Ninapendelea sana wakati na ambapo kuna joto. Kwa kuwa wakati kuna joto ninaweza kufanya mambo mengi. Na ninaweza kuipiga kazi yangu. Na pia ninaweza kukaa vizuri bila sweta kwa kuwa mimi ni mtu ambaye sipendi kuvaa sweta. Ilhali sipendi baridi ata kidoko kwa kuwa inaweza kufanya usitoke nyumba na uweze kukaa nyumbani.

Mimi ningependelea sana kuwa na uwezo wa kuwa na pesa nyingi zaidi. Kukuwa ningekuwa na pesa nyingi zaidi ningekuwa na uwezo wa kueza kusaidia watu wengi na ambao wanateseka hapa duniani na watu na ambao hawana uwezo wakujisaidia au kuweza kupanga maisha vizuri ningependa kuwa na pesa na ambazo ningesaidia watu ili kupata vitu wanavyohitaji kama vile chakula, malazi na pia mavazi mema.

Ninapenda sana wanyama ambao ni wanyama ninaweza fuga kama vile ngombe, mbuzi na kuku. Ni wanyama ninaweza kuwafuga hapa nyumbani na ni wanyama na ambao wana manufaa mengi, wanaweza kunipa maziwa, pia wanaweza kunipa mayai, na wakati na ambapo ni wa siku kuu tunaweza kuwachinja na kula kama nyama.

Kwa wakati mwingi sipendelei chakula cha haraka kwa kukuwa ninapenda kula mahali na ambapo nimetulia na mahali na ambapo ninakula chakula na ambacho kimepikwa vizuri kwa utaratibu na kwa ustadi mzuri. Kwa kuwa chakula cha haraka wakati mwingi kinaweza kuniharibikia na kinaweza kudhulu afya yangu na pia kudhulu mwili wangu.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kuenda kujivinjari na rafiki zangu na bibi yangu. Nitaenda, nitahakikisha kuwa tumekula vizuri, kisha tumenda na mahali na ambapo tunaweza kula muziki na tuweze kupiga densi. Pia tuweze kujivinjari kwa kuwa pamoja na tuweze kufurahi na kucheka pamoja.

Ninaweza kuitumia kompyuta yangu ya nyumbani zaidi kwa kuweza kueka data zangu, mambo yangu ya nyumbani na pia ya kazini. Pia ninaweza kuitumia kompyuta yangu kwa kuangalia video za YouTube. Ninaweza pia kutumia kompyuta yangu kwa kucheza video, michezo ya video ambayo ninaweza kufurahi sana wakati ninacheza.

Kitu na ambacho kinanifanya ni furahi sana ni kuwa pamoja na familia yangu. Pia ninafurahi sana wakati ninashirikiana na rafiki zangu. Tunaongea na kufurahi kwa pamoja, ninafurahi, Kitu kinacho nifanya nifurahi sana ni wakati ninaapoiangalia timu yangu ikicheza mpira na kuweza kufunga bao au kuweza kushinda mchezo huo.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni kinywaji kinacho kuwa kinywaji cha sharubati almarufu sana Minute Maid. Ni kinywaji na ambacho kimetengenezwa kwa matunda mbali mbali. Ni kinywaji na ambacho kina utamu wa hali ya juu zaidi na pia kina manufaa makubwa kwenye mwili kwa kuwa kimetengenezwa kutoka kwa matunda.

Ninaweza kutumia muda mwingi sana kwenye mtandao kwa siku. Kwa kuwa, kazi yangu nyingi na kazi na ambayo ninaweza kutumia mtandao sana, pia ninaweza kutazama 'video' kwenye 'YouTube' na kwenye 'TikTok', Pia ninaweza kutumia mitandao ya kijamii kuoangea na watu, na pia kuwasiliana na jamii, Kwa hivyo, ninatumia muda mwingi sana kwa siku mutandaoni.

Rafiki yangu wa karibu sana ni rafiki na ambaye tumeweza kupatana mieka ya kitambo sana. Tumekua tukicheza naye tangu tukiwa watoto. Tumeweza kusoma kwenye shule moja ilihali hatukuwa kwenye darasa moja. Pia tumeweza kuenda kazini pamoja na tumeweza kuishi mahala na ambapo pamekaribiana. Ni rafiki wa karibu na ambaye tunaweza kusaidiana wakati tunapokuwa na shida pamoja.

Ninapochungulia kwenye dirisha yangu ambayo iko kubwa kwenye chumba changu cha kulala. Ninaweza kuona miti mingi pia. Ninaweza kuona majengo yanayokuwa yamejengwa kwenye mashamba ambayo tumekaribiana. Pia ninaweza kuiona barabara kuu ambayo imepita karibu na nyumba yangu.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya matunda ya maembe. Ni matunda na ambayo yana ladha mzuri sana na pia yana harufu mzuri sana. Juisi ya maembe ina manufaa makubwa kwenye mwili na ni juisi na ambayo unaweza kula wakati wowote kwa kuwa ni tamu sana na inaendana na kitu chochote.

Wakati nilipokua shuleni, si kupenda sana hesabu kwa kuwa nilikuwa ninaona hesabu ni mzito sana na hesabu sikuwa naelewa kwa haraka sana. Ilhali nimeweza kuona hesabu ni nzuri na nimeweza kuja kupenda hesabu kwa kuwa ninaelewa mambo kadha wa kadha ya hesabu na niliona kuwa wakati upo hapa duniani unaweza kutumia hesabu kila siku kwa kila kitu.

Sifa na ambayo ni muhimu kwa kiongozi mkuu ni sifa na ambayo haina ubaguzi wala haina ufisadi. Ni sifa na ambayo inaweza kumfanya mtu waweze kuwatumikia watu wake kwa heshima na kuweza kuwatumikia watu wote bila ya kubagua na kuweza kuwatumikia watu bila kujali mahali na kitu na ambacho wanaweza kupatia iliweze kuwapa mfaida wote.

Wakati ninapokuwa nikienda mazoezi, ninapendelea viatu na ambavyo ni virahisi na viatu na ambavyo ninaweza kukimbia navyo. Wakati ninapokuwa nikienda kazini, ninapendelea viatu na ambavyo ni vya ngozi na viatu na ambavyo ninaweza kupaka rangi ilikuweza kuonekana mtu safi na mtu ambaye amevaa vizuri.

Wakati mwingine, napenda kufanya kazi na wengine, ili kuweza kupata maoni tofauti tofauti kwenye kazi hiyo, ili kuweza kufanya kazi hiyo kwa vizuri sana kwa kuwa wakati mnapokuwa watu wengi, mnaweza kufanya kazi nzuri na kuweza kukamilisha kazi yote, pia mnaweza kuwa na mambo mengi zaidi ya kuungeza kwenye kazi hiyo kwa kuwa kila mtu na maoni tofauti ambayo yanafa.

Mwezi wa mwaka ninaupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Kwa kuwa mwezi wa disemba ni mwezi nambao hauna kazi nyingi. Pia ni mwezi nambao unashirehe nyingi zinazo husu familia. Ni mwezi nambao watu wanaweza kukusanya na kupatana familia zao kwa wingi kuweza kukula pamoja na kuweza kushiriki kwenye michezo pamoja.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ya kuweza kuwa injinia. Ninaweza kuithamani kazi hiyo kwa kuwa injinia ni mtu ambaye. Anaweza kusimamia nyumba na ambazo ni nyumba kubwa sana. Na anaweza kuzichora nyumba na ambazo zinakaa vizuri na nyumba na ambazo zinaeza kuwa mrefu sana. Na ninaithamini kazi hiyo kwa kuwa pia injinia analipwa pesa nyingi zaidi.

Nina kumbukumbu mzuri ya shule, wakati ambapo nilikuwa shule ya msingi, nilikuwa darasa la tano, nilikuwa nimeingia shule mpya na, wakati tulipofanya mtihani wa kuenda kumaliza muhula, niliweza kuibuka nikiwa nambari moja, na wakati ambapo tulipokuwa tukipewa zawadi, niliweza kupewa zawadi nzuri, ambalo niliweza kufurahia sana.

Mtu na ambaye aliweza kunifundisha jambo muhimu ni nyanya yangu ambaye aliweza kunifundisha kuwa na heshima kwa watu wote Pia aliweza kunifundisha kuweza kuhishi na watu wote kwa amani na kuweza kushirikiana na watu wote wakati wowote ili kuweza kuendelesha maisha vizuri.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuweza kupanga pesa zangu vizuri na ninaweza kuweka malengo vizuri kwa kuangalia mambo na ambayo ninapaswa kufanya kwenye familia yangu na pia mambo ambayo ninaweza kufanya mimi kibinafsi na kuangalia pesa na ambazo ni ninaweza kuzipata kwa mwezi huo.

Ninapenda kusoma vitabu ambavyo vinaweza kunielimisha na vitabu na ambavyo vinaweza kunipa busara. Ninapenda kusoma vitabu na ambavyo vinaweza kua na mambo ambayo yanaweza kunisaidia kutekeleza kazi yangu au vitabu ambavyo vinaweza kunisaidia kuwa mtu bora kwenye jamii na pia kuwa mtu bora kwenye familia yangu na pia kazini.

Asubuhi ni napo amka, ninaweza kuenda msalani, kisha ninaweza kurudi na kuingia kwenye bafu na kuoga, baadaye ninaweza kuenda kunywa chai alafu nikimaliza kunywa chai ninaweza kupiga mswaki, alafu ninaweza kujitayarisha na kuvaa mavazi ambayo nitaweza kuenda nayo kazi au mavazi ambayo nitaweza kushinda na yo hiyo siku.

Mara nyingi ya asubuhi, mimi ni mtu ambaye ninaweza kupenda kula sana ugali, kwa kuwa ninapenda ugali, inanipa nguvu, ninapenda kula mayai, na pia ninapenda kunywa chai wakati wa asubuhi, ninaweza pia kula matunda, kwa kuwa matunda yanaweza kunipa nguvu na kuweza kusaidia mwili wangu.

Wakati nilipokuwa shuleni niliweza kushiriki mashindano. Niliweza kushiriki mashindano ya kuweza kuyasema mashairi. Pia niliweza kushiriki mashindano ya kuweza kuigiza na niliweza kuwa nambari moja katika shule letu na niliweza kuenda katika shule lingine iliweza kushiriki mashindano na tukaweza kuenda mbali sana.

Kila siku ninaweza kutumia njia ya usafiri ya kutumia gari, kwa siku zingine ninaweza kulitumia gari langu hili kuweza kusafiri kila siku Wakati mwingine ninaweza kutumia pikipiki au wakati mwingine ninaweza kutumia magari ya kubeba abiria ili kuweza kusafiri kila siku.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli yambayo naweza kushirikiana na watu wengi kwa pamoja. Tunaweza kukaa mahali chini tuweze kuongea, tuweze kula na tuweze kushirikiana na kusaidia na mahali na ambapo mtu anajambo ambalo linamtatiza na kuweza kucheza na kufurahia kwa sote.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri na ambapo nilifurahi sana ilikuwa maeneo ya Naivasha. Ni mahali na ambapo kuna, unaweza kuona ziwa. Pia ni mahali na ambapo kuna watu wengi ambao wana upendo mwingi. Pia ni mahali na ambapo unaweza kuyapanda milima na kuweza kujivinjari kwenye mazingira mazuri.

Ndiyo, ninapenda kupiga chombo cha muziki. Nimewahi kujifunza kupiga gita ilihali siwezi kuipiga kwa sana. Lakini ninapenda kupiga chombo cha muziki kinachokua kikiitwa kwa kimombo drum set. Nichombo na ambacho ninaweza kukipiga kwa ustadi mzuri na ninapenda sana kukipiga wakati ninapokua nikipigia wenzangu wakiimba.

Kipindi ni nachokipenda cha televisioni ni kipindi ambacho kinaletwa kwenye runinga ya Inoro ambacho kina husisha kuweza kuchunguza mambo na ambayo ya naendelea nchini sana sana mambo ambayo ya nachunguza uhalifu na kuweza kujua mambo ambayo ya naendelea kazini na uhalifu na ambao unaendelea kazini hapa nchini na jinsi na ambayo naweza kujiepusha na uhalifu huo.

Nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu ambayo ni biashara nimefikiria kwa muda mrefu, nimefikiria kuanzisha biashara ya kuweza kuuza vitu vya stima na vitu vya elektroniki kama vile redio, runinga. Ni biashara na ambayo ninahisi kuwa ninaweza kuwa shupavu sana na ninaweza kutengeneza pesa nyingi.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia ya heshima na njia ya kuhusisha kila mtu katika mipango yote ambayo tunaweza kupanga kwenye kampuni. Pia ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kutumia lugha na ambayo tunaelewana sote ili kuweza kuendeleza kazi.